Mimi ukweli napendelea kitanda kizuri. Kitanda, ukiwa na kitanda kizuri, huwa unalala ukiwa na starehe ya kutosha. Hutafinywa ama ulale vibaya, asubuhi yake ukiamka uwe unaumwa na mgongo. Ndiyo maana mimi napendelea kitanda kizuri. Sababu baada ya kazi ngumu mchana kutwa. Ama kuchoka mchana wote, mimi nitaenda kwa kitanda changu kizuri, niweze kupumzika vizuri, na niweze kuwa na usingizi mnono. Kwa hivyo, mimi huwa napendelea kitanda kizuri, kuliko kukuwa na kitanda kigumu. Kitanda kizuri ni chenye kimetengenezwa vizuri na mbao ngumu ambayo haitaweza kunivunja mgongo ama kuweza kufanya kichwa yangu imechoka usiku. Kwa hivyo napendelea kitanda kizuri.

Soean nsuri nini niliyojenga nikuwa na subira. Mimi huwa na subiri kila kitu na kila wakati. Mimi siwesi angamia nikifikiria vile nimechelewa ama ntachelewa. Mimi huwa nangoja mpaka mwisho. Subira uvuta heli. Ndiyo maana mimi nimesoea na nimejenga rilo likiwa soea langu. Sio kuharakisha maneno, bali ni kusubiri na kungoja mpaka kitu inatimia kili vile kilichopangwa kwa hivyo mimi huwa najis najifunsa sana kuwa mtu vumu mvumirivu, sababu nikivumilia huwa na faulu vizuri sio kuangaika nikitaka mambo ya kuwe ya haraka haraka bari ni kusubiri na kuwa na ustandi moja.

Programu ambayo naitumia sana katika simu ni ile ya Facebook. Mimi uwa mara kwa mara naiyumia kutasama mambo mapya inayojiri kila wakati. Kuna mambo ama matokeo inakuja mara kwa mara, kwa hivo lasima niwe naiangalia visuri wakati sina mambo mingi ama jambo lingi nyingine la kufanya. Pia tiktok uwa naitumia sana kutasama video sirisotumwa ndani yake Kwa hivo iso program uwa sinanishika sana wakati wowote nikokaribu na simu Napenda iso program sana sababu Sinaniweka nisiwe naboeka na mambo Kwa hivo napenda iso program sana.

La hapana Sijawai kamwe kufanya yoga Hata sijawahi kuelewa yoga ni nini Kwa hivo kusema ukweli Sijafanya yoga kabisa Lakini ningependa kufunzwa ama kujua ni nini iyo inaitwa yoga Kwa ivo sifahamu kabisa Sina ujuzi ama sina Sijui kamwe yoga ni nini Lakini ningependa kuelesewa vizuri kama nitaweza kushika ama kujua.

Kuhusu wasirisho mimi nahisi vizuri sana sababu katika wasirisho zangu mimi huwa nakuwa makini sana kuwasirisha kila kitu ama kilicho tayarishwa na kiko tayari kuwasirishwa, Kwa hivo wakati wa kuwasirisha mimi huwa na nahisi vizuri alafu nahisi kuwa kuna kitu kizuri nishafanya.

Udhaifu wangu kazini huwa naushughulikia sana sana kupitia kufanya bidii ama kutokuwa na uvivu wowote. Huwa najikakamua kabisa ili niweze kutoa udhaifu wangu na usionekane sana katika kazi. Kwa hivyo, mimi huwa najifanya vizuri sana. Saa ingine huwa najipeana na najitoa mwanga kabisa ili niweze kufanya kazi kabisa. Hata kama saa ingine siwezi ama sina nguvu sana huwa najikaza kisabuni kabisa ama kujikaza kiume mpaka nafanya kila kitu na kuweka bidii kwa kila kitu. Ili niweze kuondoa udhaifu wangu. Ili wakati hata kazi yangu inaangaliwa, iwe nimefanya vizuri na haitakuwa na makosa yeyote. Hata kama kuwa saa ingine ni kujishindilia mimi natoa udhaifu wangu kwa kutumia ujuzi wangu nilio nao ili kuepukana na matatizo ama kuepukana na wakubwa wangu kazini nisije nikaonekana mimi ni mvivu.

Njia nzuri mimi hutumia sana sana kupumzika ni kwenda nyumbani na kuoga. Kuoga huwafanya upumzike vizuri, kwa sababu mwili wako utakuwa unahisi vizuri sana wakati umegusana na maji. Kutoka hapo, ninaweza kwenda kitandani nipumzike na kulala kabisa ama nitoke nje niende hotelini nipate kunywa kahawa. Kwa sababu hata kahawa huwa humpumzisha mtu vizuri sana sana sana nikiwa ninaweza enda na marafiki zangu Ili tuweze kuongea au kucheza michezo yenye itaweza kufanya tupumzike kabisa. Hivyo ndivyo ninavyofanya ili nipumzike.